Mambo ninayafanya ili kuhakikisha naeka afya yangu kuwa nzuri. Ya kwanza ni kuweza kufanya mazoezi ya kutembea umbali wa kilomita nane hadi kumi. Hii inasaidia kuweza kupunguza mafuta mwilini, kutoa jasho mwilini. Pia kutoa jasho inatua toxini mbaya, zilizo kuwepo katika mwili wako. Ya pili pia ni kuhakikisha ya kwamba, ninakula vizuri chakula ambacho kimekamilika. Unakula matunda, unakula mboga mboga, unakula protini, na pia unaeza kupata vitamin. Hivo pia unahakikisha afya yako inakuwa nzuri. Ya tatu na cha muhimu ni kuweza kulala kwa wakati. Kama mtu mzima anatakiwa aweze kulala masaa saba au masaa nane pale ambapo unaeza kulala vizuri, akili afya yako ya akili inakuwa nzuri na hata ukiamka asubuhi unakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa nguvu na bidii kwa sababu mwili unakuwa umepumzika ya kutosha.

Mitandaoni kwa sababu hiyo ndo inakuwa kama kumbu kumbu pale ambapo sitakuwa na simu au pale ambapo mtandao utakuwa umeweza kupotea basi naweza nikaingia mtandaoni na nikaweza nikaangalia picha zangu pale kwa sababu ni kumbu kumbu ya milele na pia hiyo inaweza kuwajulisha marafiki ndugu jamaa na marafiki zangu ya kwamba bado nipo na wanaeza wakaaangalia maendeleo yangu kupitia mtandao.